Mara mingi wikendi mimi huweza kufanya vitu tofauti tofauti. Mimi huweza kupumzika, kucheza mpira, kutembea na hata ku kutembelea marafiki. Mimi pia huweza kuenda sokoni kununua vitu za kutumia.

Mimi huweza kufanya mazoezi ya mwili asubuhi na jioni jumla ya marambili kila siku na mara mara kumi na nne kwa wiki. Mazoezi haya huweza kunisaidia katika kuweka afya yangu vyema.

Wakati wangu wa mapumziko wa mchana mimi huweza kulala, kucheza, kusikiza, kusikiza muziki na hata kuona filamu, mimi pia huweza kukunywa pombe kidogo na kutembelea marafiki wangu saa zingine.

Wakati ninapofuraha nyumbani mimi huweza kufanya mambo tofauti tofauti kama kusaidia wenzangu kufanya kazi za nyumbani, kutembelea wenzangu na hata kutembelea marafiki na jamii yangu. Pia mimi huweza kuenda kanisa saa zingine.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la for pi. Napenda papai maana huwa na maji mingi na pia inanisaidia katika tumbo yangu. Ina nisaidia katika kulinda afya ya tumbo yangu maana ya hiyo maji yake.

Ndivyo mimi huweza kutumia mtandao wa kijamii katika karne hii ya sasa maana mtandao wa kijami ndiyo kitu ambacho kinatumika sana mimi huweza kutumia mtandao wa kijami katika kufanya kazi zangu na hata pia katika kuzungumiza na marafiki zangu kila wakati mtandao wa kijami inasaidia kutuunganisha.

Mimi husaidia jamii yangu katika kuweka mazingira masafi, nasaidia wenzangu ambao wanao changamoto za hapa na pale. Mimi pia huweza kusaidia jamii yangu katika kulinda mazingira na hata pia katika shughuli zao za kila siku.

Mimi sipendi mziki wa jadi ila napenda mziki wa kisasa. Mziki wa jadi huwa hainifurahishi maana inazungumzia maudhui ya kitambo. Kulikilinganisha na mziki wa kisasa ambao huwa inafurahisha ndaa tiyo vijana wengi tunayoipenda ikiwemo mimi.

Napenda kuogelea ila napenda kuogelea katika mto sana na pia kwenye bichi. Mimi huogelea mara kwa mara wakati niko likizo na pia wakati ambao nimeenda kujifurahisha.

Mimi huweza kukumbana na tatizo tofauti tafuto katika kazi yangu. Mimi huweza kushambulia tatizo hilo kwa kuli shughulikia mara kwa mara. Mimi huweza shugulikia tatizo langu bila ya kununungunika na kutia moyo na kujua kuwa kila kitu itakuwa sawa na tatizo hilo litakuja kupita.

Napenda sana kuangalia nyota wakati wa usiku. Maana nyota huwa inanifuraisha nikiona huo mwangaza wao. Na pia napenda kuangalia nyota maana huwa zinakuwa mingi na zinapendeza kulingana na shepu ambayo huwa zinakuwa zimeunda angani.

Teknolojia ya sauti bado sijatumia ju mbadu siielewe vizuri. Ningeza tamani kutumia teknolojia ya sauti. Nikiweza kuijua na jinsi ambavo ya kuitumia na pia umhimu yake. Sijapata elimu bora kuhusu teknolojia ya sauti.

Mimi huweza kuvaa saa ya mkono, maana hiyo huwa inanisaidia katika kutia wakati na kujiepusha katika kuchelewa mara kwa mara. Mimi huwa navaa saa ya mkono ambayo sio ya pesa mingi, maana sina pesa mingi ya kununua saa ya mkono.

Mimi huweza kutumia wi-fi mara mingi kushinda data ya simu. Mimi hutumia wi-fi maana hiyo ndiyo iliyobei nafuu ukilanganisha na data ya simu simu bei yake iko juu sana. Ndiyo maana mimi hutumia wi-fi.

Mnyama wangu ambao natamani kuhuga ni mnyama ndege, mnyama huu ni kuku, kuku, ina tabia ya kutega mayai, napenda kuku maana, huwa haina kitu cha kuchekesha, napenda mnyama wanyamapori maana huwa, tunala kama, nyama.

Mimi hupenda kusoma sana kitabu za kisaikolojia. Kitabu hiki kinazungumzia maisha ya kila siku. Nakumbuka mhusika mmoja katika kitabu hii alikuwa anaitwa Abraham Lincoln. Ndugu yangu ndiye ambaye aliyenishauri kusoma kitabu hiko. Napenda kusoma pia vitabu zingine za mwandishi huyu.

Napenda chakula chenye ladha ya kawaida. Napenda chakula ambayo wametumia viungo vya kawaida mbali si viungo za kujiko roge. Napenda chakula ambayo hakina chumvi mingi ila chumvi ya wastan. Chakula hiki hu nifrahisha sana.

Natamani sana kwenda nchi ya Ujerumani. Natamani kwenda huko maana natamani kufanya kazi katika nchi hiyo. Sikumbuki kitu chochote kuhusu nchi hiyo. Natamani kufika huko muda wowote kutoka leo.

Wakati umeme unapokatika mimi huweza kuchukua fursa hiyo katika kujitenga na mambo kama ya kimtandao maana huwa sina. Wifi ili kuingia mtandaoni mimi huweza kujitenga na mtandao wakati umeme umepotea.

Mimi upenda kunyoa na siku van devu. Mimi upenda kunyoa maana kazi yangu ina nistahili. Ninyoe kila wakati na ina nistahili ninyoe na nyuele fupi kila mara. Ndiyo maana mimi hunyoa kila wakati.

Sijawai zikupata fursa ya kufanya yoga, bali mimi huwa natamani sana kufanya yoga. Mimi sina vifaa vya kutakia, ambayo vinatakikana ili kufanya yoga. Siku ambayo nitapata vifaa za zinazo, zinazo weza kufanya yoga, nitaweza kufanya yoga. Lakini bado sijawai fanya yoga.

Mimi huweza kufanya vitu tofauti sana ili kushirikiana na timu. Kitu ambacho mimi huweza kufanya ya kwanza ni kuhakikisha timu yangu tuko pamoja na kila mara. Mimi pia huweza kuhimiza timu yangu katika kushirikiana na kutojali kutojali kuhusu mambo mengine na kuwa na amani kila wakati. Mimi huhimiza timu yangu kudumisha amani na upendo kila wakati.

Mimina wafahamu majirani zangu sana. Ninamajirani wa kadhana wengi nina wafahamu. Lakini hiyo ni huko nyumbani huku mjini. Ninamajirani wengi pia pado ambayo nina wafahamu. Lakini nyumbani ndiyo ninafahamu majirani zangu suri.

Mimi hupenda chakula cha ugali na nyama. Mimi hupenda kula ugali, nyama na mboga. Chakula hii huwa inanifurahisha maana huwa. Supu ya nyama huwa tamu sana. Ma halafu ukichanganya na mboga. Ndiyo utamu inaongezeka sana.

Mimi ushugulikia makosa kazini kwa njia mbalimbali. Kwanza mimi huweza kukubali kuwa nimefanya makosa. Mimi huweza kuto kubali kurudia hiyo makosa. Na pia mimi huweza kuomba msama kwa wafanyikazi wenzangu na kuwaidi kuwa kosa hila halitaweza kurudia tena.

Mimi hupenda kusoma kushinda kuandika. Napenda kusoma maana hiyo unaweza kusoma vitu mingi kwa muda mrefu kushinda ukiandika. Napenda kusoma maana pia hauchoki mikono katika sana ukiandika ndo maana napenda kusoma kushinda kuandika.

Ndoto yangu kubwa kwa sasa ni kuweza kufaulu kumaliza masomo yangu ya kijerumani na kuweza kuenda kupata fursa ya kwenda kusomea huko ujerumani. Natamani kwenda ujerumani na hiyo sasa ndiyo kwa muda wa sasa ndiyo ndoto yangu kubwa sana.

Mimi uweza kutumia simu yangu zaidi katika kufanyia kazi yangu ya kishule na pia katika kufanyia kazi zingine. Mimi uweza kutumia simu yangu katika kusoma na kutafuta ujumbe kutoka mtandao wa masomo na kadhalika.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na familia pamoja na marafiki. Mimi nilizaliwa mwezi wa aprili. Napenda kukula chakula cha chapati na kuku katika siku yangu ya kuzaliwa. Napenda zawadi ya saa katika siku yangu ya kuzaliwa. Sikumbuki sherehe ya kufurahisha sana ya siku yangu ya kuzaliwa.

Kwa kweli mimi upenda kula ugali sana kushinda wali, napenda kula ugali maana ni raisi kuandaa na pia huwa inaiva haraka, napenda kula ugali pia maana huwa mzito na huwa inakupa nguvu mingi sana mwilini.

Mimi hupenda aina ya filamu za kidrama na za kigaidi. Mimi hupenda filamu hizi maana huabzina nionyesha hali ya kisasa ya dunia na mambo ambayo yanaendelea katika dunia hivi sasa.

Mimi upenda kulala mapema na kuamuka kabla ya jua. Mimi upenda kulala mapema hili niamke asubui mapema kufanya kazi zingine za mitandao na hata pia niweze kusoma hiyo asubui mapema kabla kelele za majirani hazijaanza na kelele pia za watu wengini Muzika.

Kabla ya kulala mimi huweza kushukuru kwa kuwa siku imeweza kuisha na pia mimi huweza kukula kisha kukunywa maji halafu napata fursa ya kulala. Mimi huwa naomba pia ndiyo niweze kuona siku ambayo itakayofuata.

Mimi huwa nafrahia sana wakati wa baridi kali. Wakati wa baridi kali mimi huwa na tulia tu kwa nyumba nikifanya mambo yangu kama vile kusoma na shuguli zingine. Napenda wakati wa baridi pia kunywa chai sana iliku kuweka moto. Mwili yangu iwe moto.

Kupunguza matumizi ya plastiki mimi huweza kujiepusha kununua plastiki mimi. Mimi huweza kutumia plastiki ambayo nilinunua zaidi ya mara moja. Mimi hutumia plastiki chache na pia mimi huwa na toa plastiki katika mazingira ambayo imetupwa ovyo ovyo.

Mimi uweza kufanya kazi na timu ya mbili kwa kushirikiana nao moja kwa moja. Mimi uweza kufanya kazi nao kwa kuzungumza mara kwa mara ili kuto kuto kuepuka utofauti wa maudhui. Mimi uzungumza na timu ya mbali mara kwa mara. Hiyo hutusaidia katika kuwa pamoja.

Mimi hupenda paka kushinda umbwa. Mimi hupenda paka maana. Mimi huishi na paka yangu katika nyumba bali huwa siishi na mbwa katika nyumba yangu. Napenda paka pia maana paka huwa inanisaidia katika kushika panya kwa nyumba.

Mimi upanga kazi yangu kwanjia tofauti. Kwanza mimi huakikisha kuwa ni meangalia ni kazi ngapi ambayo ni nazo kwa siku. Mimi huanza kufanya kazi ngumu niki enda kwa kazi nye pesi alafu namalizia iyo nye pesi naanzia kazi ngumu na malizia na kazi nye pesi. Hiyo unisaidia katika kubaki na mdana kumaliza haraka.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia tofauti tofauti, mimi hutumia muda wangu wabure kulala na weza pia tumia muda hiyo katika kupatana na marafiki zangu, kucheza puli na hata pia kuenda kuogelea saa ziingine pia.

Kwa kweli mimi upenda majira ya masika maana majira hii wakati wa majira hii ukuwa na mvuwa mingi. Mimi upenda majira hii maana wakati huu mimi utumia fursa hii katika upanzi wa poga na mimea tafauti tafauti. Mimi pia naona kuwa wakati na kumbuka pia vitu katha katha ambazo zinanifraisha wakati wa masika.

Mimi napenda mziki wa bongo. Napenda msanii ambaye anaitwa Otile Brown. Napenda kusikiza mziki wa bongo wakati wa muda yangu wa bure. Nahisi nina matumaini wakati ambao nasikiza mziki wa bongo.

Mimi huthamini sana kazi ya mikono sana. Mimi huthamini kazi ya mikono maana huwa nimezoea kufanya kazi yangu ya mikono. Kazi ya mikono pia nimeithamini maana huwa inasaidia ni kama mazoezi na inasaidia katika afya mwilini.

Mimi upenda chakula cha haraka sana. Mimi upenda vibanzi na sharubati. Kila wakati ambapo ninatoka, kazini mimi uweza kununua vibanzi na sharubati katika hoteli yangu ambayo ninaifenda.

Mimi upanga wiki yangu ya kazi kwa kwa katika mimi upanga wiki yangu ya kazi kwanzia apo jumapili. Mimi upanga kazi ambazo nitafanya wiki iyo yote. Napanga kwanzia kazi nye pesi kuenda kwa kazi ngumu.

Mimi upenda kufanya kazi nyumbani. Mimi hufanya kazi zangu huko nyumbani kama vile kupanda mboga, kuosha nguo yangu, kuosha vyombo na hata kuenda maji. Mimi pia uweza kusaidia katika kufieka nyasi na kulima shamba.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Kila jioni na asubui ningenda kucheza mpira na marafiki zangu. Nilikuwa na ajirukiwa kila amara lakini singewai kosa kucheza mpira ila hata ninapo umia.

Mimi hupenda sana somo la biolojia. Mimi hupenda biolojia maana hua inanisaidia katika kuelewa mwili wa binadamu na kuelewa vitu ambavyo zinaendelea kwa mwili wa binadamu na penda somo la biolojia pia maana hua naipata kuwa rahisi sana kwangu.

Mimi hupenda sana maua. Napenda maua ya rangi ya nyeupe. Mimi hupenda maua ya rangi ya nyeupe maana huwa inanionyesha kuwa kuna amani. Nafurahia sana ninapo ona maua ya nyeupe. Maua ni kitu poa sana ya napenda.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono napenda kuandika kwa kompyuta maana ni haraka na pia huko unaweza kupata fursa ya kurekebisha maneno ambayo umeandika vibaya ukilinganisha na kuandika kwa mkono.

Mimi huweza kukumbana na changamoto mbali mbali kazini naweza kukumbana na changamoto la ukosefu wa uwaminifu katika wafanyikazi ambao ninafanya nao kazi. Kitu hii uweza kunifanya kutofatia bidii sana kazini.

Kitu ambacho hufanya mazingira yangu ya kazi kuwa mazuri au mazingira yoyote ile ni uaminifu na uwepo wa vifaa vya kutosha kazini. Vifaa vya kutosha husaidia katika kuendesha kazi kwa haraka na usaidia watu kushugulikiwa haraka haraka.

Mimi hupenda somo la hesabu au kwa jumla mimi hupenda hesabu. Mimi hupenda hesabu maana uwezi jiepusha na hesabu katika dunia hii ya sasa. Hesabu iko kila pahali na huwezi kosa kufanya hesabu.

Mimi hupenda mazingira ya kazi ambayo iko na na utulivu na ambayo haina kelele. Mimi hupenda mazingira safi na yenye ya kuvutia. Mimi hupenda mazingira ambayo watu wafanya kazi wako na uaminivu.

Kwa maana mimi ni mwanaume mimi hupenda suruwali kushinda sketi. Mimi upenda suruwali maana huwa inafanya mwiliyangu kuwa fleksiboli. Mimi upenda sana suruwali na mi uva kila wakati.

Huwa furaha, mimi huwa na furaha mingi katika kujaribu mteknolojia mpya. Mimi huweza kila wakati kuangalia katika mtandao na kujaribu teknolojia mpya maana. Kila siku kuna teknolojia mpya ambao inakuja. Na bila kujaribu kujua teknolojia hii, mpya utaweza kujipata mashakani muda wabaadaye.

Mimi hupendelea mfumo wa safaricom. Mimi hupendelea mfumo wa safaricom maana huwa ya haraka na pia huwa ya kutegemewa. Mimi pia hupendelea mfumo ya Safaricom maana huwa inanisaidia katika kutuma na kupokea pesa mara kwa mara.

Mimi hupenda wanyama wa nyumbani. Mimi hupenda wanyama sana sana ndege. Mimi hupenda kuku, bata na hata njiwa. Mimi nimevuga wanyama hawa nyumbani na huwa nafurahia pia kula nyama zao.

Mimih upenda sana kuendesha baisikeli. Nimeendesha baisikeli kutoka nikuwe na miaka mi nne napenda kuendesha baiskeli maana huwa ni kama zoezi huwa inasaidia katika kuweka mwili sawa kiafya ndio maana napemda kuiendesha.

Mimi hupenda sana kucheza na watoto. Watoto huwa wananifurahisha maana wananikumbusha wakati wangu ambao nilikuwa mtoto. Napenda kucheza na watoto mchezo wa mpira na hata mimi huendesha nao baiskeli. Mimi hupenda kucheza na watoto pia maana huwa naeza kupata fursa hiyo katika kuwarekebisha makosa ambazo wanazifanya.

Kwa kweli mimi huwa sipendi kusoma maoni mitandaoni. Huwa sipendi kusoma maoni mitandaoni maana watu wengi huwa hawaandiki maoni ya maana kwenye mitandao. Watu wengi huwa wanakejeli wenzao na kutowatia moyo katika vitu ambazo wanazo zifanya ndo maana sipendi kusoma maoni mitandaoni.

Mimi huweza kulala kuanzia masaa ya saa tisa hadi saa kumi. Mimi pia huweza, hiyo huwa ni wakati wangu wa kupumzika wakati ambao ni melala. Mimi pia huweza kuenda ku patana na marafiki zangu na kunywa pombe kidogo na kurudi muenzo wa saamoja. Saa moja huwa naweza kupika chakula cha jioni, kisha kuoga alafu na weza kulala sasa.

Kitu ambacho kinaweza kunifanya nifurahi sana katika maisha hii ni uhai na afya bora. Afya bora huwa inanifanya nifurahi maana. Bila afya bora hakuna maisha bora. Napenda afya bora na kama niko na afya bora mimi huwa na furaha sana.

Kifaa cha kiteknolojia ambayo siwezi kuishi bila ni mtandao. Siwezi kuishi bila mtandao maana mtandao inasaidia sana katika kufanya kazi na pia inasaidia katika kurahisisha kazi na inasaidia katika kufanya kazi ya haraka na kusalia na wakati mwingi.

Kwa kueli mimi ni mtu wa ubunifu sana. Mimi utumia ubunifu yangu katika kufanya kazi yangu na pia katika kuongeza uzalishaji wa riziki yangu. Mimi utumia pia ubunifu katika masomo yangu kila mara.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa kukubali na kuweza kutengamana na mabadiliko hayo kwa haraka. Mimi huwa na jipata nime kubali mabadiliko imeweza kufanyika na kukubali kuwa itabidi ni imezoeya mabadiliko hayo.

Baada ya siku ndefu ambayo nimeweza kuchoka mimi huweza kupumzika kwanza kwa kulala kucheza mpira na hata kuenda kutengamana na marafiki zangu kunywa pombe kidogo tukipiga gumzo hiyo hunisaidia katika kurudisha akili yangu sawa.

Kwa kweli mimi huwa napenda kutembea msituni maana mimi napenda mazingira ya miti. Mimi upenda miti maana huo na hewasafi. Na huko mstuni kuna pia hewasafi sana. Napenda huko maana hakuna jua mingi.

Mimi utamzama video mingi mitandao kwenye YouTube Mimi utazama huko nyimbo zangu za bongo kila maara. Pia mimi uweza ku tazama huko video vya kikazi na vya kiteknolojia na za kisasa sana. Mimi utumia YouTube sana.

Mimi uchaji kifaachangu mara moja kwa siku na kutumia moto hiyo siku yote. Mimi sipendi kuchaji mara kwa mara kifaachangu maana huwa inaweza kuaribika ni kichaji mara kwa mara. Mimi uchaji tu mara moja.

Mimi hupenda kupaka rangi kushinda kuchora. Napenda kupaka rangi maana sijui kuchora vizuri. Napenda pia kupaka rangi maana nikipaka rangi huwa nakumbuka ndoto. Ambazo zangu za kitambo maana nikiwa mtoto nilikuwa napenda pia kupaka rangi sana.

Kwa kweli sipendi kupanda milima maana hata sijawahi pata fursa ya kupanda milima Mimi huona tu milima katika maruninga na kwenye mitandao na magazeti. Sijaweza kupatana ana na ana na mlima. Kwa hivo sipendi sana kupanda milima.

Kwa kweli mimi napenda upepo kushinda AC. Mimi hupenda upepo maana upepo huwa inanituliza na huwa pia inanisaidia katika kuepuka mambo mingi. Napenda upepo sana na kila wakati mimi hupenda kukaa kwenye upepo.

Nimewai kuona mandhari ya msitu. Mandhari hii ndiyo mandhari yangu mzuri ambayo nimewai kuiona mandhari hii ilikuwa inavutia maana miti zile zilikuwa zinakaa poa na zilikuwa zinakaa uwanja ukiziangalia na juu zilikuwa zote rangi moja.

Kila asubuhi ni napo amka mimi huweza kwanza kuomba naweza pia kuenda kuoga kusuguwa meno alafu pia huwa narudi na naanda kifungua kinywa mimi pia hutumia fursa hiyo katika kuji tayarisha kwenda kazini.

Katika kujiandaa kwa mkutano mimi huweza kufika mapema alafu pia huwa nazingatia mambo ambayo yatajadiliwa katika mkutano hiyo alafu pia mimi huweza kuulizia wenzangu. Kama watakuwa katika mkutano huo.

Kwa kweli mimi huwa sipendi kucheza ngoma maana sijui kucheza ngoma. Ninge kuwa na juwa kucheza ngoma, pengine ninge kuwa napenda kucheza ngoma. Pia sipendi kucheza ngoma maana mimi huwa na fraia niki sikiza mziki kushinda nikicheza ngoma.

Mimi uifadhi pesa kwa njia tafauti tafauti. Mimi uifadhi pesa katika simu yangu kwenye laini yangu ya safaricom. Mimi pia uweza kuifadhi pesa katika napenda pia kuifadhi pesa kwenye benki. Mimi uifadhi pesa yangu benki la Co-operative.

Mimi hupenda kufanya kazi na wengine kushinda peke yangu. Mimi hupenda kufanya kazi na wengine maana husaidia katika kufanya kazi kuwa nyepesi na kufanya kazi hio kwa haraka. Mimi pia hupenda kufanya kazi na wengine maana huwa inasaidia katika kutiana mwoyo wakati ambao mnafanya kazi hio.

Mimi huwa na hisi tofauti kuhusu wasilisho. Mimi huwa nahisi kuwa nimetetemeka kidogo. Pia huwa nakua na mchanganyikio kidogo halafu pia huwa niko na haraka katika wasilisho.

Mimi hupenda kufanya mambo tofauti, tofauti na familia yangu. Kwanza mimi huwa napenda kushiriki mlo na familia yangu. Mimi napenda kwenda kanisa na familia yangu na pia mimi hupenda kusaidia familia yangu katika kazi za kinyumbani.

Mimi napenda kuwa mahali ambapo pana usafi, napenda kuwa penye kuna usafi na pia pahali ambapo pana amani, napenda kukaa pia mahali ambapo penye watu si wengi lakini kuna watu tu wachache.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni tabia ya kuchukiana na kutokua na uaminifu. Nachukia tabia ya kutokua na uaminifu maana huwezi muamini mwenzako. Nachukia pia tabia ya kutakia wenzako mabaya, si vizuri kutakia wenzako mabaya.

Mimi, hupenda sana kucheza video. Michezo ya video, napenda kucheza. Michezo ya video maana huwa inansaidia katika kupitisha wakati na pia katika kupumzika. Michezo ya video pia huwa inanifurahisha maana, huwa inanifanya, nifanye vitu ambazo siwezi fanya katika, maisha hivi ya hivi ya kawaida.

Kwa kweli mimi sipendi kupigia kura maana katika inchi yangu sifrahi mambo ya kupigia kura maana watu wanasiasa katika inchi yangu wa singati maisha ya mwananchi wa kawaida wao huwa wanajinufaisha na kwa maana hiyo mimi huwa sipigi kura.

Mimi huwa napenda asali sana. Asali huwa huwa tamu sana. Napenda asali pia maana asali huwa inanisaidia sana wakati ambao niko na homa. Napenda asali pia maana mimi hutumia asali katika mkate kupaka.

Chumbachangu chakulala ni kikubwa. Chumbachangu hakina rangi, hakina rangi yoyote ukutani. Pia sijaweza bado kununua kitanda. Siwezi naweza kuona miti kutoka dirishani. Napenda chumbachangu zaidi maana huwa ni kubwa na unaweza kufanya chochote unachotaka.

Bado sijaweza kupata fursa ya kuenda maonyesho ya sanaa. Nimeenda maonyesho mbalimbali kama ya kisayansi, ya kiteknolojia na hata ya ki agriculture. Lakini bado sija pata fursa ya kwenda maonyesho ya kisanaa.

Kwa kweli ningependa sana kurudi ujana. Ujana ni poa maana bado mwili yako ukona nguvu na unaweza kufanya mambo mingi. Ujana ni kitu cha maaana sana ningependa kurudi ujana na ningependa kuwa na ujana milele.

Mimi huwa naishi katika chumba ambacho kina sebule pekee yake. Mimi huwa mazingira ambayo inanizingira ni mazingira ya miti. Napenda mahali ambapo ninaishi sana. Nakumbuka nilihamia mahali ninapoishi mwaka uliopita disemba. Ni nahisi salama katika mahali ambapo ninaishi.

Ninapotaka kustaree mimi ufanya mambo tafauti tafauti, mimi huweza kucheza michezo ya video, mimi huweza kunywa pombe, mimi pia huweza kulala na kathalika, mimi pia huwenda kutembelea marafiki zangu na kucheza nao michezo tafauti tafauti.

Ushauri ambao ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuwa aweze kujipenda na kujihifadhi na kujitunza ki afya. Maana afya ndio kitu muhimu sana hapa duniani. Ninge penda pia kuambia wenzangu kuwa watie amani kila wakati.

Mimi hupiga picha mara kwa mara. Mimi hupiga kwa siku picha kama mara tatu kwa siku. Mimi kwa wiki napiga picha mara mara ishirini na moja. Napenda kupiga picha maana huwa inansaidia katika kufadhi kumbu kumbu kathalika.

Mimi nliweza kuamka masaa ya saa kumi na moja ya asubuhi niliweza kusugua meno na niliweza kukunywa chai. Nilienda kazini moja kwa moja na nilihisi ninahisi sana furaha asubui ya leo.

Mimi napenda nyama ya nguruwe zaidi. Napenda nyama ya nguruwe zaidi maana ya mafuta yake na pia napenda nyama ya nguruwe maana ni raisi kutayarisha. Nyama pia ya nguruwe naipenda maana ni tamu na huwa inakaushwa vizuri na inakauka vizuri.

Ujuzi ambao ninahitaji kuweza kuimarisha ni ujuzi wa kuweza kufikiria. Ningependa kuimarisha ujuzi huu maana ujuzi huu utaweza kunisaidia katika kuimarisha pia ubunifu wangu. Nikiweza kuimarisha juhudi kuimarisha ujuzi huu nitaweza kuwa nafikiria haraka na kutia wakati.

Nataka kufikia katika kiwango chaju sana katika kazi yangu. Nataka nifikie kiwango ambacho ninaweza kuwajiri, wajiriwa wengine katika kazi yangu. Ningependa pia kufikia katika kiwango ambayo si lazima niende kazi ndiyo, kazi iweze kufanyika.

Wakati wajua kali mimi upenda sana kukaa chini ya muti. Napenda pia kukunywa majimingi wakati wajua. Maana huwa nasikia kiu kila mara. Napenda pia kutulia tu bila kufanya mambo mingi wakati wajua kali.

Kwa kweli mimi huwa sipendi kujifunza historia. Sipendi historia kwa maana mimi ninapenda vitu vya kisayansi. Historia hua napata kuwa hainifurahishi hata kidogo. Maana hua inaongelea tu mambo ambayo yalipita na ambayo hayawezi fanyika tena.

Mimi hupenda mkate wa kifaransa sana mimi pia hupenda mkate wa kijerumani mikate haya huwa yananifurahisha kwa ladha yao napenda kula mikate hii kwa sababu unaweza kushiba. Na kutosikia njaa but unaweza kukaa sana bila kutohisi njaa.

Ningependa kupata mafunzo ya kushirikiana kwa pamoja. Ningependa pia kupata mafunzo ya uvumilivu na pia ningependa kupata mafunzo ya na mafunzo zingine. Mafunzo haya yangeweza kunisaidia katika kufanya kazi kwa haraka ili kuokoa muda.

Mimi huwa naenda mahali pa ibaada mara moja kwa wiki. Mimi huenda huko siku ya jumapili peke yake. Jumapili ndio huwa siku yangu ambayo ni naenda mahali pa ibaada. Na hizi siku zingine mimi hukua shughuli zingine. Hii hunisaidia katika kuokoa muda maana si lazima niende mahali pa ibaada kila siku.

Tabia ambayo ninayo ipenda kwa wengine ni tabia ya uvu milivu. Ninapenda sana watu ambao wakona uvu milivu maana, watu hawa huwa wame nifuraisha. Napenda pia watu ambayo wamenyamaza, watu hawa pia huwa wana nifuraisha sana.

Kwa kweli mimi sipendi kunua vitu mtandaoni maana huwa siamini mitandao. Watu wengi mara kwa mara wameweza kupoteza pesa yao kwa juhudi zao wakijaribu kunua vitu mtandao. Jambo hili hunitia hofu na uwa sijaribu hata, kidogo kunua vitu mtandaoni.

Mimi huwa napenda chai kushinda kahawa. Napenda chai maana tumbo yangu huwa liko sawa na chai lakini niko na ugonjwa ambao haiwezi niruhusu kukunywa kahawa ndio maana mimi huwa napenda chai. Chai pia ni poa maana huwa tamu.

Ndugu yangu ndiye ambaye aliweza kunifunza jambo muhimu. Ndugu yangu aliweza kunifunza kutia bidii. Aliweza pia kunifunza kuwa na uwaminifu. Mambo haya ya nafanya ni muheshimu sana na na mtamani kuwa kama yeye sana.

Mimi upendelea kuwasiliana na watu kwa njia tafauti tafauti, napendelea kuwasiliana na watu kupitia rununu kwa kupigia simu, napenda pia kuwasiliana na watu kupitia mitandao ya kijamii njia hizi mbili ndio njia kuu mbili ambazo mimi utumia katika kuwasiliana na watu.

Mimi napenda jambo kadhaa kuhusu mtaa wangu napenda mtaa wangu maana ya mazingira yake. Mazingira ya mtaa yangu ni mazingira ya miti na pia ni mazingira safi. Ni mtaa ambao uliotulia na hauna kelele mingi napenda mtaa wangu pia maana unausalama wakutosha.

Mimi huwa nafuatilia timu ya michezo ya mipira. Timu ya mipira ndiyo ambazo mimi hufuatilia maana mimi napenda mpira. Timu ambazo nafuatilia ni timu kama vile Arsenal, Manchester, United, Manchester City, Liverpool na zinginezo.

Mimi upenda kuimba wakati ambao ninasikiza wimbo. Napenda kuskiza wimbo nikiimba wakati pia wimbo huo unaimba. Hii hunipa furaa na uweza kunisaidia kutuliza mawazo na uni epusha na mambo mingi.

Mimi napenda sanaa ya kuimba sana, napenda sana hii maana huwa inanifurahisha na inanipa motisha sana. Waimbaji huwa wana niguza moyo na kunihimiza katika maisha ya, hivi sasa, napenda sanaa ya kuimba sana.

Mimi huwa sipendi kuenda pwani maana kutoka paali ambapo naishi na pwani ni mbali sana na pia ni bei kali sana kwa hivo sipendi kuenda huko juu haliangu ya mfuko ainirusu na pia ni mbali sana.

Mimi napenda kuvaa viatu ambavyo ni viatu wazi. Napenda kuvaa viatu wazi maana huwa nyepesi kwenye mguu na pia miguu yangu huwa inapenda kutoka jasho ndo maana napenda kuvaa viatu wazi mimi huvaa viatu wazi kila mara na kila pahali.

Mimi hupenda baridi kushinda joto. Napenda baridi maana wakati wa baridi hata ukitaka kusikia joto unaweza kusikia joto. Napenda baridi maana pia wakati wa baridi uzalishaji wangu huo inaweza kuwa juu. Na pia huwa niko makini sana.

Bado sijawai pata fursa ya kuweza kujifunza gita, sijaweza kupata fursa hiyo maana, sija kuwa karibu sana na vyombo vya kama hizo, lakini ningeeza pata fursa ya kujifunza gita, pengine ningeeza weza kujifunza kupiga.

Nimewai wekuweza kuenda kwenye tamasha ya mziki katha wa katha kutoka kwenye nchi yangu ya kenya nimeweza kuhudhuria mziki ya waimbaji ambao wanaitwa wakadinali. Tamasha hiyo ilikuwa ya kufana na ya kukata na shoka sana.

Somo ambalo nilolipenda shuleni ni somo la baolojia. Nilikuwa napenda somo la baolojia maana nilikuwa naipata kuwa raisi kwa angu. Nilikuwa napenda somo la baolojia maana somo la baolojia nilikuwa linatueleza kuhusu mwili wetu na inaweza kusaidia kufahamu mambo mengi kuhusu mwili yetu.

Mimi ninapenda filamu ya maria sana. Filamu hii ni filamu ya drama. Ninapenda filamu hii maana ni ndugu yangu ndiye alie niambia nione. Na kumbuka mara ya kwanza ambao niliona nilikuwa nataka tu kuyiona tena na tena. Nige pata fursa ya kuyiona nigeze iona tena.

Wakati walikizo mimi uweza kujistawisha kwa njia mbali mbali, mimi uweza kusoma vitabu vya kisaikolojia, mimi pia uweza kuwenda kwenye mikutano ya kikanisa, mimi pia uweza kusoma mafunzo katika interneti.

Mimi husomea habari mtandao kwenye magazeti, mimi husoma magazeti za mitandao. Magazeti haya ni kama tu haya magazeti ambayo ya kifizikali. Lakini mimi husoma magazeti haya kwenye mitandao. Hii hunisaidia katika kujiepusha na kununua gazeti.

Mimi hupenda kwenda madukani wakati wa wikendi, napenda kwenda madukani wakati wa wikendi maana wakati huu nina muda mwingi, halafu pia hiyo ndo wakati watu wengi wanapenda kwenda madukani na wakati huu bidhaa ya vitu, madukani huwa bei iliyo chini.

Mimi huwa napenda kupika sana. Napenda kupika maana ukijipikia ndiyo unapenda chakula yako. Penda kukula chakula ambayo nimejipikia mwenye ujipikia. Huwa pia inanisaidia maana mimi ndiyo ambaye nitachagua kitu ambao ninapika na ambayo nitakula.

Zoea nzuri ambayo niliyoijenga ni zoea ya kufanya mazoezi. Nimezoea kufanya mazoezi kila asubui ninapoamka. Mimi baada ya kuamka mimi huweza kukimbia kilomita kumi na nne kila asubui. Hii hunisaidia katika kuweka afya yangu vyema.

Napenda kuona maendeleo kama hali bora ya maisha katika jamii, napenda nione watu wanaishi maisha mazuri bila kuteseka, maisha ambayo kuna vitu kama stima, maji, na pia watu hawa hangaiki kupata vitu vitu vya umuhimu katika maisha kama afya.

Ningependa sana kutembelea mji wa London. Ninapenda sana kutembea mji uo maana mji uo mimi huiona sana katika filamu mingi ambazo mimi huziona. Huwa inakaa poa sana kwenye filamu. Natamani kuenda huko sana.

Kwa kweli mimi huwa sipendi hadithi za ajabu. Mimi huwa spendi ya hadithi za ajabu maana mimi napenda vitu ambayo zimewai fanyika ama zinaweza fanyika. Kwa hivo spendi vitu za kia ajabu. Vitu za kia ajabu pia huwa zinaweza kunitisha kidoga.

Ningependa kujaribu mchezo wa vikapu sana. Mimi huwa natamani kucheza mchezo hii, maana mimi ninapoona watu wakicheza huwa inanifurahisha sana. Nikipata fursa ya kucheza mchezo huu, ningeweza kujaribu kuicheza bila kusita.

Mimi huwa na soma somo la kijerumani. Nina penda somo hii na niliichagua maana niweze kuenda kufanya kazi ujerumani. Nina furaha na somo hii maana ninaweza pata fursa ya kuenda kufanya kazi ujerumani. Changamato ambayo ninakumbana ninayo nikua watu wengi hawazungumzi lugha ya kijerumani. Hakuna kitu ambayo ningeeza penda kubadilisha katika masomo yangu.

Mimi upenda kunywa kinywaji cha chai asubui. Napenda kunywa chai maana huwa inanchangamusha na kunipa nguvu. Napenda kunywa chai maana ni rahisi kuandaa na pia huwa inanitoa baridi ya asubui.

Mimi huwa napenda kula mboga ya kabeji na sukuma. Mboga hizi huwa nazipenda kula maana ni rahisi kuandaa na pia napenda kula mboga hizi maana ziko na manufaa mingi kwenye mwili yangu. Napenda pia kula mboga za kienyeji.

Mimi huwa nafanya mazoezi ya asubuhi baada ya kuamuka. Napenda kufanya mazoezi ya asubuhi maana huwa ina nisaidia katika kuchangamusha akili yangu na kujichangamusha mwili haraka haraka na kuweza kupata nguvu ya kufanya kazi ya siku ya hiyo siku.

Mimi hupenda kununua nguo zaidi. Napenda kununua nguo maana mimi ufurahia nikiwa nimevaa nguo mpya na pia hua nafurahia kuwa nimeng'ara. Sipende kurudia rudia nguo kila mara. Napenda kununua nguo maana pia hua hikuwipesa mingi sana.

Mimi huwa sipendi kutumia video katika mawasiliano maana huwa ninaona ni kama kuna mtu anakuona. Napenda kutumia tu sauti katika mawasiliano naogopa sana kutumia ma video pia sipendi kutumia video maana simu yangu haina kamera mzuri.

Mimi hupata habari kutumia vyombo tofauti tafauti. Mimi hupata habari kwenye mtandao. Napata habari pia kwa kusikiza radio kuona televisheni na kupata habari kwa kupitia watu wengine alafu naweza kupata nafanya utafiti wangu kwenye mtandao.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa njia tofauti tofauti, mimi husherehekea mwaka mpya kwa kuenda kanisani, baada ya kutoka kanisani, mimi pia huweza kusherehekea kwa kula, chakula kitamu na pia katika kusherehekea na jamii na marafiki na familia.

Napenda kuandika kushinda kuongea. Napenda kuandika maana wakati ninaandika. Hakuna mtu ambaye anajua kitu ambacho ninaandika. Lakini wakati ambayo naongea watu wengi wanasikia ambacho ninasema. Napenda pia kuandika maana ni mzuri maana unaeza kihifadhi kitu ambacho umeandika.

Naweka nenosiri salama kwa kuweka nenosiri salama ambayo ni rahisi alafu pia ninaiandika kwenye emaili yangu na naweza kuhifadhi penye mimi nitaiona pekee yangu. Naiweka pia nenosiri salama bila kuweza kuambia mtu. Siwezi ambia mtu nenosiri langu.

Na marafiki zangu mimi ufanya vitu tofauti tofauti. Napenda sana kucheza mpira na marafiki zangu. Kuenda kwenye vilabu napenda pia kufanya kazi na marafiki zangu. Napenda pia kuongelea mambo ya kisiasa na marafiki zangu.

Mara mingi ya asubui mimi huweza kunywa chai na mkate. Napenda kunywa chai na mkate maana ni rahisi kuandaa. Maana mimi huwa n pika chai alafu nanunua mkate. Hii hunisaidia katika kuweza kuokoa muda.

Mahali pazuri ambapo ni mewahi safiri ni kwenye mbuga la wanyama. Mahali hii likuwa pazuri maana niliweza kupata kuona wanyama kama simba ndovu na hata mamba. Hii likuwa mahali pazuri sana maana hizi si vitu ambazo naweza kuziona mara kwa mara.

Napend kukunywa kinywaji cha chai. Napenda kunywa chai sana maana nilionyeshwa na mama yangu. Napenda kunywa chai wakati wa asubuhi sana. Napenda kunywa chai maana pia ni rahisi kuitengeneza na kuiandaa. Nikinywa chai mimi huwa nahisi niko sawa na nimeshiba.

Mimi sipendi kuoga kwa maji moto napenda kuoga maji baridi sipendi kuoga maji moto maana kuoga maji moto si vyema kwenye mwili wangu na pia ni beikali maana inabidi uchemishe maji hayo kutumia umeme au makaa.

Njia ambayo mimi huweza kutumia kumpumzika ni njia ya meditation, mimi huweza kutumia njia hii kutoka wakati nilipokuwa miaka kumi na minane niliweza kuanza kutumia hii njia baada ya kuonyeshwa na rafiki yangu nikitumia njia hii yangu mimi ukweli, huhisi nime nimetuliza mawazo yangu na nimetuliza shide zaangu zote ziko sawa.

Kinywaji cha baridi ambacho napenda ni, chai. Napenda chai maana, ninapokunywa chai huwa inaniondolea baridi kabisa. Napenda chai maana pia, ni rahisi kutayarisha alafu pia bei yake sikali. Napenda sana chai kama kinywaji cha kuondoa baridi.

Mimi napendelea shati kushinda t-shati. Napendelea shati maana nimezoea kuvaa shati sana nikienda kazi maana katika kazi ya hawaruhusu kuvaa t-shati. Napenda shati maana pia shati huwa inakaa muda mrefu bila kuharibika ukilinganisha na t-shati.

Nina mkumbuka mwalimu wangu wa Kiswaili katika shule. Nakumbuka mwalimu huu maana kuna wakati aliweza kunipiga mkono yangu ikafura sana. Lakini pia namkumbuka maana pia alikuwa anaweza kufunza vizuri tulikuwa tumezoeana naye sana.

Mahusiano yangu na wazee iko. Sawa mimi husaidia wazee katika shuguli zao mimi huwasaidia katika maswali ambayo wanaweza kuniuliza kuhusu mitandao na hata mimi huweza kuwaelimisha kuhusu vitu kama za kiteknolojia.

Mimi nahimiza ushirikiano katika timu kwa njia mbali mbali Mimi naimaimarisha ushirikiano kwa ku saidia watu katika mazungumzo na pia katika uaminifu. Haya yaweza kusaidia kuongeza ushirikiano.

Mimi usherekea siku kuu kwanjia tofauti tofauti. Mimi usherekea siku kuu kwa kufatana na familia na marafiki zao. Mimi pia uweza kusherekea siku kuhu kwa kunywa pombe kidogo na pia kula chakula kitamu na kupiga gumzo na familia na marafiki.

Mimi napenda kula chakula cha samaki sana. Napenda kula samaki maana huwa ni tamu na pia supu yake ni poa sana. Napenda kula samaki maana pia ni bora sana kwenye mwili kushinda nyama ya ngombe.

Wakati wa mvua mimi hutumia fursa hii kuweza kupanda mboga. Wakati wa, mimi hupenda sana wakati wa mvua. Nakumbuka siwezi kumbuka siku ya mvua ambayo niliweza kufurahia zaidi. Mvua wakati wa mvua, huwa inaweza kubadilisha mipango yangu maana naweza kutumia wakati huu kuteka maji. Ninaposikia wakati wa mvua mimi hujua na nasikia kuwa mambo ya kiangazi imeweza kuisha.

Mimi ufanya vitu tofauti tofauti kueka afianzuri. Mimi uweza kufanya mazoezi kula chakula bora. Kujiepusha na mambo mbaya kama vile miadharati. Na pia mimi uweza kuenda hospitali kama nahisi vibaya.

Mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni ila si kusoma gazeti. Napenda kusoma mtandaoni habari maana haigharimu pesa mingi ikilinganishwa na kununua gazeti. Napenda kusoma habari mtandao maana pia ni rahisi na ni haraka na ina okoa muda.

Mimi hupenda chakula chenye mafuta. Napenda chakula chenye mafuta lakini si mafuta mingi maana huwa ni tamu na ya kupendeza. Napenda chakula cha mafuta maana pia huwa mwili inaitaji mafuta na huwa chakula ya mafuta huwa ni tamu.

Jukumu ambalo mimi hupenda zaidi katika kazi ni jukumu la kusimamia wenzangu. Napenda jukumu hii maana mimi ninapo simamia wenzangu kazini huwa kazi inaenda vizuri na haraka. Napenda pia jukumu hii maana huwa inansaidia kuwa kiongozi kwenye kazi.

Kwa sasa na hii miaka yangu mimi hupenda kutazama michezo napenda kutazama michezo nikiwa na marafiki zangu kwenye club nakadhalika kutazama michezo huwa poa maana hai haihitaji mambo mingi inahitaji tu makuona peke haki.

Mimi uwenda marakatha hospitali kwa mwaka. Siyezi sema ni marangapi mimi uwenda hospitali kwa mwaka maana inategemea. Ni marangapi kwa mwaka sitahisi vizuri. Nisipohisi vibaa sitaeza atakuenda kwa mwaka hospitalini. Lakini nikihisi maramingi kwa mwaka nitaenda maramingi kwa mwaka hospitalini.

Mimi huwa napenda kula chakula cha chapati na mayai. Napenda kukula chakula hii maana nilionyeshwa na rafiki yangu. Napenda kukula chakula hii maana huwa inakuwa tamu na kumbuka mara ya mwisho kukula chakula hii ilikuwa mwaka uliopita disemba.

Mimi upenda harufu ya vumba, napenda harufu ya hii, mana huwa inanifrahisha sana, hii ni ya harufu ya samaki, bada ya anapotolewa majini, harufu hii kwangu huwa wanaifrahia sana.

Nimeshawai fuga mnyama mara mingi. Mnyama ambayo mimi nimewai fuga sana ni mnyama wakuku. Napenda kufuga mnyama huu maana hua inanipa mayai na pia hua naweza kuichinja na kuiila na hata pia saa zingine hua naweza kuiuza.

Kwa kweli mimi upenda kwa muka mapema kushinda usiku napenda kwamuka mapema ili kujitearisha na mambo ambayo nitaweza kufanya katika siku hiyo mimi weza kwamuka na ili kufanya mazoezi na pia ili nisichelewe kuenda kazini.

Nina ndege ambazo nimeweza kufuga nyumbani. Nimeweza kufuga ndege ambao ni wa bata na kuku. Ndege hawa huwa wananifurahisha maana huwa naeza kuwachinja na kula nyama zao ndiyo maana nimeweza kuzivuka.

Kwa kweli mimi huwa sipendi kutoa sadaka ila napenda kutoa michango. Mimi huu penda kutoa michango maana, michango huwa inasaidia kwa shughuli fulani. Kama vile unapata ni mchango wa kupeleka mtoto shuleni ama ni mchango wa matanga kwa hivo mimi huwa naona heri michango.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuaminiana nao. Kutokuwa na wivu nao kuheshimiana nao, kuwapa kuwapa amani na pia hata kutowasumbua na kuwaheshimu kila wakati. Mimi pia huweza kuwasaidia katika kazi zao.

Mimi huweza kufanya mazoezi kila asubuhi. Mimi ufanya mazoezi ya kukimbia. Mimi hufanya mazoezi hii kila siku ya wiki. Baada ya kufanya mazoezi hii, mimi huwa nahisi kuwa mwili yangu imeweza kunyoroka.

Wakati wa mapumziko kazini mimi huweza kufanya mambo tofauti tofauti. Mimi huweza kupiga gumzo na wafanyikazi wenzangu. Mimi pia huweza kufanya meditation. Alafu pia mimi huwa na nyamaza tu na kutulia.